Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya blue kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na amani hunifanya ni jiske huru kiakili na pia ni rangi inayopendeza macho na kuendana na mazingira mengi.

Ninaposhugulikia kazi za dharula, huwa anza kwa kutulia na kutambua kilicho cha muhimu zaidi, kisha huwacha kazi sisizo za haraka na kuelekeza nguvu zote kwenye hilo linalohitaji suluhisho na haraka, nikipanga hatua kwa mpangilio, kuwasiliana na wahusika husika na kuhakikisha kazi inakamilika kwa uangalifu na kwa wakati bila kuleta mkanganyiko.

Ndio, nimeshawahi kuona bahari na ilinivutia sana kwa sababu ya ukubwa wake mawimbi yanayokuja na kurudi bila kuchoka, sauti ya maji inayotuliza moyo na mandhari yake yanayofanya mtu ajisikie mwenye amani na mshangao mbele ya maajabu ya asili.

Napenda wanaume wanapo jisafi kwa kunyoa ndevu au kudumisha ndevu fupi safi kwa sababu hunipa hisia ya usafi na kuangalia vizuri uso wao unakuwa safi na kuvutia na kunafanya muonekano wao kuwa safi na mpangilio jambo linalo ongeza mvuto na heshima.

Ningependa kujifunza lugha mpya au ufundi wa kuandika hadithi kwa sababu kuna nipa fursa ya kuelewa tamaduni tofauti kuwasiliana na watu wengi zaidi. Na pia kunikuza ubunifu wangu katika kueleza mawazo na hisia kwa njia ya kipekee.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunichukua katika ulimwengu wa mawazo na kunifanya nifikirie zaidi ya maisha ya kawaida. Hadithi hizo hunipa mshangao, furaha na wakati mwingine mafunzo ya kina kuhusu maisha. Pia hunisaidia kupumzika akili na kufurahia ubunifu wa waandishi mbalimbali.

Mtu alie nifundisha jambo muhimu ni mzazi wangu. Alinifundisha kuhusu umhimu wa heshima, bidii, na kujiamini katika kila jambo ninalofanya. Mafundisho yake yamenisaidia kufanya maamuzi sahihi maishani na kuishi kwa nidhamu na heshima kwa wengine.

Ndio, nina kumbukumbu moja ya kutisha, nilipo kuwa mdogo, nilipopotea kwa muda mfupi kwenye soko kubwa na kushindwa kumpata mzazi wangu. Nilihisi hofu kubwa na wasiwasi, lakini pia ilinifundisha kuwa makini, kuzingatia mazingira na kuomba msaada pale inapohitajika. Kumbukumbu hiyo bado hunikumbusha umuhimu wa tahadhari na umakini.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema asubuhi hunipa utulivu wa akili na nafasi ya kupanga shughuli za siku bila haraka. Pia nahisi mwili na mawazo yangu yako kwa wazi zaidi. Jamb linlalo lisaidia kufanya kazi kwa bidi na umakini siku mzima.

Ninampo sherekea siku yangu ya kuzaliwa, hupenda kuifanya kwa utulivu na furaha. Huwa nakaa na familia au marafiki wakaribu, kula chakula kizuri, na kushukuru kwa maisha na hatua niliofikia. Pia, hutumia siku hiyo kujitafakari, kuweka malengo mapya, na kujiombea baraka kwa mwaka unaofuata.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni Disemba kwa sababu unaleta hisia za furaha, mshikamano wa familia na marafiki na wakati wakufanya tafakari ya mwaka uliopita, pia unaipeleka kwenye matumaini mapya kupanga malengo na kusherehekea matukio muhimu kwa furaha na shauku.

Ndio, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu. Hii huniwezesha kulinda taarifa zangu binafsi, kuzuia wengine kufikia simu bila ruhusa, na kunipa amani ya akili kwamba data zangu ziko salama. Pia ni rahisi na haraka kufungua simu bila tatizo lolote.

Ndio, napenda kutembea msituni kwa sababu hunipa utulivu mkubwa wa akili na kunifanya nijisikie karibu na asili. Hewa safi, sauti za ndege na mandhari ya miti hunisaidia kupumzika na kuondoa mawazo mazito. Pia, kutembea msituni hunipa nguvu mpya na kunifanya nidhamini uzuri wa mazingira yanayo nizunguka.

Napenda kuwakabithi wafanyakazi wapya kwa kuyakaribisha kwa maneno ya heshima na furaha, kuwaeleza kuhusu kazi taratibu na mazingira ya ofisi, na kuwapa muda wakuuliza maswali. Pia, hujaribu kuwa rafiki na mshauri wao ili wahisi starehe na wawe na motisha ya kufanya kazi vizuri.

Ningemshauri mtu anaye anza kazi kuwa makini, ajitahidi kujifunza kila kitu kipya, awe mwenye kevu na kuwasiliana vizuri na wenzake. Pia, ni muhimu kupanga muda wake, kumalizia kazi kwa wakati na kuomba msaada pale inapohitajika. Ushauri huu unamsaidia kujenga heshima, kuimarisha ufanisi na kustawi kazini kwa amani na furaha.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuchambua kazi zinazohitajika kufanyika, kugawa majukumu kwa muda maalumu na kuandika malengo hayo kwa mpangilio wa kipaumbele. Kila wiki huangalia maendeleo ya malengo hayo, kurekebisha pale inapohitajika na kuhakikisha kila jambo linakamilika kwa wakati. Hii inasaidia kuendelea kuwa na mpangilio mzuri, kuongeza ufanisi na kufanikisha matokeo mazuri kazini.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huu wakoa muda mwingi. Ninaweza kulinganisha bei, kuchagua bidhaa kwa utulivu na kuagiza nikiwa nyumbani bila usumbufu. Pia, huu nisaidia kupata vitu ambavyo wakati mwingine havipatikani kwa urahisi sokoni.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni haraka. Rahisi kufikia na inaweza kusomwa wakati wowote. Pia, hunipa furusa ya kupata taarifa zaidi kuhusu matukio ya ndani na inje ya nchi na kusoma maoni ya watu mbalimbali kuhusu jambo fulani. Hii inanisaidia kuwa na kuelewa mpana na kuendelea kuwa na taarifa za kisasa.

Ninajenga mausiano na wafanyikazi wengine kwa kuwa na heshima na adabu katika kila mazungumzo. Huwasikiliza kwa makini maoni yao na kushirikiana bila ubaguzi. Na pia kushirikiana katika kazi za pamoja ili kufanikisha malengo ya timu. Mara nyingine napenda kushirikiana nao katika shughuli za kijamii au burudani ili kuimarisha mshikamano na urafiki. Kwa kufanya hivo, tunaeza kuunda mazingira ya kazi yenye amani, mshikamano na motisha kwa kila mmoja.

Ndio, napenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa burudani na taarifa kwa wakati mmoja. Kupitia redio, napata habari za ndani na nje ya nchi. Mziki ninaoupenda na vipindi vya mazungumzo vinavyo nifundisha mambo mbali mbali. Pia, husikiliza redio wakati wa mapumziko au nikiwa nafanya kazi nyepesi nyumbani. Redio hunipahisia ya kuwa karibu na jamii na kunifanya nijisikie nimeunganishwa na wengine.

Hekima niliyo jifunza ni kwamba uvumilivu na subira huzaa matunda mema. Nimejifunza kwamba si kila jambo linapita kwa haraka na mara nyingine uvumilivu unasaidia kuepuka migongano na kufanya maamuzi bora. Pia hekima inandifundisha kudhamini kila hatua ya maisha, kushirikiana vizuri na wengine na kushughulikia changamoto kwa utulivu na hekima.

Kila siku, napenda kutumia zaana za dijiti kama simu ya mkononi, kompyuta na programu za mawasiliano. Simu hunisaidia kuwasiliana na familia na marafiki, kupata taarifa na burudani na kupanga ratiba zangu. Kompyuta hutumika kwa kazi za kitaalamu, kutafuta elimu na kuandika au kuhifadhi taarifa muhimu. Zaana hizi za digiti hufanya maisha yangu kuwa rahisi, yenye mpangilio na kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya moja kwa moja, kwa sababu hunisaidia kuelewa vizuri na kuona hisia za mtu. Pia napenda kutumia simu au ujumbe pale ambapo hatuko karibu, ili mawasiliano yaendelee bila kukatika. Huwa na jitahidi kuzungumza kwa heshima, kusikiliza kwa makini na kujibu kwa utulivu. Njia hii, huni saidia kujenga uwelewano mzuri kuaminiana na kudumisha mahusiano mema na watu wanao nizunguka.

Kwanza, ninapofanya kazi, huanza kwa kukagua kazi zote zilizopo na kuelewa kilicho hitajika kufanywa. Kisha, huueka kipaumbele, kuanza na kazi muhimu zaidi na kupanga muda wa kila shughuli ili kuhakikisha kila jambo linakamilika kwa ufanisi. Hatua hii ya awali, huunisaidia kufanya kazi kwa mpangilio mzuri na kuepuka mkanganyigo.

Ninachaji kifaa changu mara mocha au mbili kwa siku kulingana na matumizi. Kawaida huanza mchana au jioni ili kuhakikisha betri inatosha kwa shughuli zote za siku. Hii hunisaidia kuepuka tatizo la kifaa kushindikana wakati muhimu na kuendelea kuwa na ufanisi kila siku.

Napenda muziki wa aina mbalimbali, lakini hasa mashairi yenye maana na midundo tulivu. Muziki hunisaidia kupumzika, kufurahia hisia na kushigulikia mawazo mazito. Pia, napenda muziki unaongeza shauku kama wakucheza au kuiba pamoja na marafiki, kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na mshikamano wa kijamii muziki ni sehemu ya maisha yangu inayo nipa nguvu na raha kila siku.

Napendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu, safi na ya mpangilio mzuri. Hii hunisaidia kufikiri kwa utulivu, kufanya kazi kufanisi na kuepuka msongamano wa mawazo. Pia napenda mazingira yenye ushirikiano mzuri kati ya wafanyi kazi ambapo kila moja anaheshimiana kushirikiana na kusaidia pale inapo itajika. Mazingira hayo hufanya kazi kuwa rahisi na yenye furaha zaidi.

Ningependa kuona jamii yangu ikipiga hatua katika elimu, usafi na usawa wa kijamii. Hii inamaanisha kila mtu kupata fursa ya kujifunza, kuiishi katika mazingira, safi na salama na kushirikiana bila ubaguzi au ukosefu wa haki. Pia, ningependa kuona maendeleo ya kiuchumi na teknolojia ambayo yanasaidia kila mmoja kwa maisha, bora na yenye heshima. Maendeleo haya ufanya jamii kuwa yenye mshikamano, amani na matumaini kwa kila mmoja.

Kumbu kumbu nzuri niliyopata utotoni ni wakati wakucheza na marafiki shuleni au majirani. Hasa, michezo ya mpira wa miguu na kuigiza hadidi. Nilifurahia kucheka, kushirikiana na kushindana kwa amani. Huku tukijenga urafiki wa kudumu. Kumbu kumbu hizo hunifanya nidhamini urafiki mshikamano na furaha ndogo ndogo zinazojitokeza kila siku.

Napenda kuhusu shirika langu mshikamano uliopo kati ya wafanyikazi na uongozi. Kuna mazingira ya kuheshimiana, kusikilizana na kushirikiana katika kutimiza malengo ya pamoja. Pia, napenda uwazi katika mawasiliano na fursa za kujifunza na kukuza ujuzi, jambo linalo nipa motisha wakufanya kazi kwa bidii na kwa muyo wote.

Nyama ni nayoipenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu ni tamu rahisi kuiva kwa njia mbali mbali na inaweza kupikwa kwa haraka. Pia hunisaidia kula chakula chenye lishe vizuri na mara nyingi hupatikana kwenye meza ya familia au sherehe jambo linaloongeza furaha na mshikamano.

Ndio, nimeshawahi kusafiri kwa ndege. Nilifurahia uzoefu wa kuona mandhari kutoka juu, jinsi anga linavyokuwa pana na nzuri, na haraka kufika sehemu mbali bila kutumia muda murefu. Safari hiyo ilinifundisha pia uvumilivu, mpangilio na furaha ya kugundua sehemu mpya.

Ndio, napenda kupika kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijiskie huru, kueleza ubunifu wangu, kupika hunisaidia kuandaa chakula chenye ladha na afya kwa ajili yangu na wale ninao wapenda. Pia, kupunguza mawazo, hunifanya nitulie na kunipa kuridhika ninapoona watu wakifurahia chakula nilichokipika.

Kila jioni, kabla ya kulala, napenda kupumzika na kutuliza akili baada ya shughuli za siku nzima. Huwa nafanya tafakari fupi ya siku yangu, kushukuru kwa yaliyo enda vizuri na kujifunza kutokana na changamoto. Pia, hujiandaa kwa siku inayofuata kwa mpango kwa kupanga mambo kidogo. Kisha, nalala ili mwili na akili vipate pumziko la kutosha.

Ujuzi ninao hitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda na mawasiliano ya kina. Kuimarisha ujuzi huu kutanisaidia kupanga kazi zangu kwa mpangilio wa mzuri na kuzieleza kwa uwazi zaidi. Pia, nahitaji kuimarisha uwezo wa kusikiliza kwa makini ili kuelewa wengine vizuri na kuboresha ushirikiano kazini na katika jami.

Baada ya siku ndefu, napenda kupumzika kwa kutulia nyumbani na kuwacha mawazo ya kazi. Huwa nakula chakula chepesi, kusikiliza muziki wa utulivu au kufanya mazungumzo mafupi na watu wakaribu. Pia, napenda kupumzika mapema ili mwili na akili vipate nguvu mpya kwa siku inayo fuata.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi na watu tofauti wenye mitazamo na tabia mbalimbali. Kulinifundisha umuhimu wa uvumilivu, mawasiliano mazuri na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja. Pia ulinisaidia kujifunza kuwajibika, kupanga muda vizuri na kukabiliana na changamoto kwa utulivu na busara.

Chumba changu cha kulala ni cha ukubwa wa kati, si kikubwa sana, wala kidogo sana. Kinanitosha kwa faraja, kuta zake zina rangi ya mwanga na utulivu, inayopendekeza macho na kunipa amani. Kitanda changu ni kizuri na laini, kikiwa kimetandikwa vizuri na kunifanya nipate usingizi mzuri. Kupitia dirisha naeza kuona inje hasa mwanga wa asubui unaoingia polepole. Kitu ninachokipenda zaidi katika chumba changu ni utulivu wake. Kwa sababu hunifanya nijisikie salama, huru na mwenye amani ya akili.

Ningependa kufuga mbwa kwa sababu ni mnyama mwenye uaminifu na upendo mwingi. Ningependa awe wa ukubwa wa kati mwenye manyoya laini na macho yenye urafiki anayependa kucheza na kukimbia. Tabia zake ziwe za utii, ulinzi na upole lakini pia awe mchangamfu na mwenye furaha. Mara nyingine, angekua anafanya vitu vya kuchekesha kama kukimbia ovyo ovyo au kujaribu kuzungumza kwa sauti zake za ajabu. Napenda wanyama wa kufunga kwa sababu hunipa furaha, hupunguza upweke na hunifudisha upendo, uajibikaji na huruma kwa viumbe wengine.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni ajiamini na asikate tamaa kirahisi. Maisha yana changamoto nyingi, lakini kwa subira na bidii, mambo hubadilika taratibu. Pia ni muhimu kujithamini, kujifunza kila siku na kuwa na moyo wa kusaidia wengine kwa sababu wema hurudi kwa wakati wake.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya vanilla yenye krimu laini. Napenda ladha yake kwa sababu si nzito sana na inapendeza kwa watu wa rika zote. Pia hunipa furaha wakati wa sherehe au kukaa na familia na inanifanya nitabasamu kila ninapo kula kipande kidogo.

Ndoto yangu kubwa nikuwa na maisha yenye utulivu, mafanikio na maana. Natamani kufanikisha malengo yangu ya kibinafsi na ya kikazi, kusaidia familia na jamii na kuwacha mchango chanya kwa watu wengine. Pia, ningependa kuendelea kujifunza, kukua kiakili na kiroho na kuishi maisha ya nayojaa amani na kuridhika.

Ninahifadhi taarifa zangu kwenye kifaa changu cha kielektroniki hasa kwenye kumbu kumbu za ndani. Pia, na hifadhi nakala ya ziada kwenye kifaa kingine ili kuhakikisha taarifa hazipotei endapo kifaa kimoja kitapata tatizo. Kufanya hivyo, hunipa amani ya moyo kwa sababu najua taarifa zangu ziko salama na zinaweza kupatikana wakati wowote.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti kwa sababu inanihirishia kufanya mambo bila kutumia mikono. Kutumia kusikiliza maelekezo, kuandika ujumbe kwa kutamka na kupata taarifa kwa haraka. Teknolojia hii hunisaidia kuokoa muda, kupunguza uchovu na kufanya shughui zangu kwa rahisi zaidi kila siku.

Hali ya hewa leo ni baridi kidogo na mvua inanyesha taratibu. Hali ambayo inahitaji mavazi ya joto kama koti au sweta nzito. Napenda sana hali kama hii kwa sababu hunifanya nijiskie utulivu na kupumzika. Leo ninataka tu kukaa ndani kutazama mvua ikinyesha, kupumzika na kulala kwa utulivu. Huku nikifurahia utulivu wa asili na mwanga mdogo unaoingia dirishani.

Napenda kusherekea siku kuu kwa kufanya mambo ya kipekee na ya furaha pamoja na familia na marafiki. Huwa tunapanga chakula kizuri, kuanda meza kwa mapambo na kusherekea kwa kucheka, kuimba au kufanya shugliza kijami. Pia napenda kutumia siku hiyo kutafakari, kushukuru na kupanga malengo mapya ili kuanza kipindi kipya cha shauku na matumaini. Hali hiyo, hufanya siku kukuu ya maana na ya furaha kubwa.

Ninapo shughulikia makosa kazini napenda kutulia kwanza na kuchambua kilicho tokea kwa umakini. Kisha hujaribu kuelewa sababu ya kosa hilo. Kujifunza kutokana nalo na kuchukua hatuwa za kurekebisha bila kulalamika au kuonyesha hasira. Pia huwasiliana kwa heshima na wenzangu ili kuepuka migongano na kuhakikisha tatizo halitokei tena. Njia hii, husaidia kufanya kazi kwa utulivu, kuongeza ufanisi na kuimarisha mshikamano vizuri.

Napenda kusoma vitabu vya hadithi za kufikirisha na elimu kama vile riwaya za maisha, hadithi za kihistoria au vitabu vinavyo eleza hekima na maadili. Vitabu hivi hunipa maarifa mapya kunifundisha maisha na kunifanya nifikirie mbali zaidi ya kawaida. Pia napenda vitabu vinavyo burudisha na kuamasisha ubunifu kwa sababu huni saidia kupumzika akili na kuongeza furaha ya kusoma.

Ndio, napenda mziki wa jadi kwa sababu unahusisha historia, tamaduni na hadithi za asili. Midundo yake na maneno yake hunifanya nihisi karibu na jamii au utamaduni wangu. Pia, mziki wa jadi hunipo utulivu, furaha na mara nyingine unanitia moyo kushirikiana na wengine kwa kuiba na kucheza pamoja.

Wakati wa wasiwasi, napenda kupumzika kidogo kuchukua hewa safi na kutafakari kwa utulivu. Mara nyingine, husikiliza muziki wa utulivu au kuandika mawazo yangu ili kuyaweka wazi. Pia, hujaribu kupanga suluhisho la changamoto inayosababisha wasiwasi na kumzungumza na mtu ninayemuamini ili kupata ushauri na faraja. Njia hizi, hunisaidia kupunguza hofu, kupata utulivu wa akili na kuendelea na shughuli zangu za mtazamo mzuri.

Napenda kufanya kazi na timu ya mbali kwa kushirikiana kwa kutumia mawasiliano ya mtandao kama barua pepe, simu au programu za mawasiliano. Kila mmoja anatambulika na kuelewa majukumu yake na tunapanga mikutano ya kawaida ili kuzingatia maendeleo na changamoto.

Napenda kununua vitu sokoni na madukani, karibu na ninapoishi, kwa sababu napata nafasi ya kuona bidhaa kwa macho na kuchagua kwa utulivu. Pia, napenda kuuliza maswali na kulinganisha bei kabla ya kununua. Njia hii hunipa uhakika wa ubora na ninacho nunua.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali wa pilau pamoja na nyama au kuku kwa sababu ladha yake hunifurahisha sana. Napenda harufu ya viungo na jinsi pilau inavyoshibisha na kukaa vizuri tumboni. Chakula hiki hunikumbusha nyakati za sherehe na kukaa pamoja na familia Jambo linalonipa furaha na utulivu wa moyo.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa kupumzika, kusoma vitabu, kusikiliza mziki au kutazama filamu, pia napenda kutumia muda huo kwa kutembea nje au kufanya mazoezi madogo ili kuimarisha mwili na akili. Mara nyingine napenda kushirikiana na familia au marafiki katika shughuli za kufurahi ili kujenga mshikamano na furaha ya pamoja. Njia hizi hufanya muda wangu wa bure kuwa wenye maana na kuniridhisha.

Mara nyingi, hucheza na marafiki au watu wa karibu, tunapenda kucheza michezo rahisi ya kufurahisha au kushiriki shughuli zinazotuletea kicheko na furaha. Kucheza pamoja, huisaidia kuimarisha urafiki, kupunguza mawazo na kujenga mshikamano mzuri kati yetu.

Rangi ninayoipenda zaidi ni kijani kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na amani. Ninaiona sana kwenye mazingira ya asili kama miti, mashamba na bustani ambapo hunifanya nijisikie karibu na asili. Pia rangi hii hunisaidia kupumzika macho na akili na kuleta hisia za furaha na mshikamano wa mazingira yanayoizunguka.

Mazingira ya kazi huwa mazuri, pale ukweli, heshima, mshikamano na ushirikiano vina pokuwepo. Kila mfanya kazi anaheshimiwa, maoni ya nasikilizwa na kila mtu hushirikiana kufanikisha malengo ya pamoja. Pia, mazingira safi tulivu na yenye mpangilio mzuri husaidia kufanya kazi kwa utulivu na ufanisi. Mazingira kama haya hufanya kazi kuwa yenye furaha, motisha na matokeo bora kwa kila mfanya kazi.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu hunisaidia kuimarisha afya ya mwili na kupunguza mawazo mazito. Kukimbia hunifanya ni jisikie mwepesi, mwenye nguvu na mwenye utulivu wa akili. Pia hunipa muda wa kuwa peke yangu kufikiri kwa kina na kufurahia mazingira ya nayo nizunguka.

Kila siku napenda kutumia muda wa dakika sitini hadi mia moja na ishirini mtandaoni kulingana na shugli. Mara nyingi napata taarifa, kusoma habari, kushirikiana na marafiki au kufurahia burudani kama video na mziki. Pia napanga muda huu kwa uangalifu ili usilete usumbuvu katika kazi na shugli za kila siku na kuhakikisha mtandao unatumika kwa manufaa na furaha.

Ndiyo, niliwahi kujaribu kujifunza kupiga gitaa kwa muda mfupi. Ilikuwa changamoto mwanzoni kwa sababu vidole vilikuwa vinauma na ilikuwa ngumu kufuata midundo. Hata hivo, nilifurahi sana kwa sababu kupiga gitaa kunanipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie huru. Ningependa kuendelea kujifunza zaidi siku zijazo ili niweze kupiga vizuri na kufurahia mziki wangu mwenyewe.

Napenda kutembea mahali penye utulivu na mazingira ya asili, mara nyingi, hupendelea bustani, njia zenye miti, au maeneo yasiyo na kelele nyingi, kwa sababu hunipa amani ya akili. Kutembea huko, hunisaidia kupumzika, kufikiria vizuri, na kufurahia uzuri wa mazingira yanayo nizunguka.

Nina kipawa cha kushirikisha watu na kueleza mawazo yangu kwa maneno ya nayo eleweka. Hii inaniwezesha kueleza hisia, kusimulia hadithi, na kushirikiana na wengine kwa ufanisi. Pia, kipawa hiki hunisaidia kuunda uhusiano mzuri na wenzangu na kuwasaidia kuelewa mawazo au tarifa kwa urahisi.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni mtu ninaye muamini sana na ninaye jisikia huru kuzungumza naye. Huu ananisikiliza kwa makini, huu nipo ushauri mzuri na huu nitia mwe wakati ninampo pitia changamoto. Tunapenda kushirikiana mawazo, kucheka pamoja na kusaidiana bila masharti. Urafiki wetu umejengwa juu ya heshima, uaminifu na kuelewana kwa dhati.